Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa salama wa vidole kwa vifaa vyangu vya kietroniki. hAsa simu na kompyuta za kibinafsi. Mfumo huu hufanya maisha yangu kuwa rahisi na salama kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, hudumisha faragha yangu. Mara nyingi kwenye simu kuna taarifa za binafsi kama ujumbe, barua pepe, data za benki, na apps muhimu ambazo siwezi kuruhusu mtu yeyote kuingia bila idhini yangu. Kuwa na system ya vidole kunahakikisha kwamba taarifa hizi, ziko salama na mtu mwingine hawezi kusikusanya au kuzitumia bila ruhusa. Pili, mfumo wa vidole ni rahisi na haraka. Kuliko kuandika password au pin mara kwa mara. Badala ya kuandika namba za siri kila wakati ninapotaka kufungua simu au apu. Naweza kueka kidole changu tu na mara moja kifaa kinatambua na kunirusu kuingia. Hii ni muhimu sana hasa wakati niko busy au nataka kufikia taarifa haraka. Tatu, mfumo huu pia huchangia uhakika wa usalama. Vidole vyetu ni distinctive na ni vigumu sana kwa mtu mwingine kuiga. Hii inanipa amani ya akili kwamba data yangu haiko hatarini mara nyingi. Kwa mfano, kama ningepoteza simu au ikiwa mtu angejaribu kuingia bila ruhusa, mfumo wa vidolle hautawezesha ufikiaji bila idhini. Hata hivyo, ninaweka akilini kwamba hakuna mfumo kamili. Kwa hiyo, mara nyingi huchanganya mfumo wa kidole na pini au na pini kama backup. Hii inahakikisha kuwa hata kama kidole hakitatambuliwa vizuri kwa sababu ya hali kama uchafu nyevu. Bado ninaweza kufika, kufikia data zangu bila tatizo.